Ndiyo napenda kula popcorn popcorn ni chakula rahisi lakini kinachofuraisha sana ninapenda kukila asa wakatu wa kupumzika nyumbani au kutazama filamu ladha yake ni nzuri na inasikika vizuri unapoitafuna jambo linalofanya kula popcorn kufurahisha zaidi pia napenda popcorn kwa sababu ni rahisi kutengeneza Haitaji muda mwingi wala maandalizi magumu Unaweza kuitengenyeza nyumbani kwa haraka na kuifurahiya ukiwa na familia au marafiki Wakati mwingine napenda popcorn ya chumvi na wakati mwingine napenda ili ya ladha tamu kubadilisha ladha hunifanya nisichoke ya haraka Kwa upande mwingine napenda kula popcorn kwa kiasi Nikila sana inaweza isiwe nzuri kwa afya Kwa hiyo, najifunza kula kiasi kinachofaa. Kwa jumla, popcorn ni chakula kinachonipa furaha ndogo lakini muhimu. Hasa wakati wa mapumziko na burudani.